Utaratibu wangu wa kila asubui, kwanza nina amka alfajiri sana, saa kumi na moja, nikimaliza hapo kuamka, ninasali sala fupi kwa ajili kumutanguliza mungu katika siku yangu, kisha nakwenda kuoga nina vaa nguo, najiandaa kwenda kazini, ninakunywa chai yangu kabisa, kisha natoka nyumbani, napanda usafiri, nakuelekea kazini, nikifika kazini, naanza majukumu yangu usika ya siku hiyo.